Ninapo fanya kazi ya ushirikiano na wengine, huwa nina malengo makuu ya kuzingatia kwanza ni dhamira ya pamoja, ambapo lengo la kikundi napaswa nilielewe vizuri. Pia lazima uweze kuwa mtu wa amani na mtu ambaye anaweza kutatua migogoro kwa amani. Wakati wa kupata suluhu, suluhu inafaa kunufaisha kila mtu katika hicho kikundi. Na pia unafaa kuwa na uongozi bora ambao unafuata wakati mwingine ongoza na wakati mwingine unakubali kuongozwa na mtu mwingine pia katika kazi ya ushirikiano, lazima kuwe na ile dhana ya kusaidiana pale ambapo unashiriki maarifa ya ujuzi wako na pia unapatia wengine nafasi ya kushiriki maarifa ya ujuzi wao na pia unakuwa na heshima kwa viongozi viongozi ambao wanakuongoza lazima uwaonyeshe heshima na taathima kuu sana pia lazima kukuwe na yale majukumu yagawanyishwe upate ya kwamba kila mmoja katika kikundi ana majukumu yake ya kutekeleza na kila mshiriki katika hicho kikundi ama katika kazi ya ushirikiano lazima awajibike kwa jukumu lake na pia, lazima uepuke sana, upate hauja mpa mtu mmoja kazi nyingi, ama upate umempa mtu mwingine kazi kidogo. Pia, katika kazi ya kikundi, lazima heshima, tofauti heshima ikue. Ikue ni tofauti ya kimawazo, tofauti za kiuchumi, tofauti za kiujuzi, tofauti za kiutamaduni, lazima heshima iwe katika hayo maeneo yote. Pia cha muhimu sana ni mawasiliano bora. Mtu ambaye anaongoza kikundi kwa mfano, anafaa kuzungumza kwa uwazi na heshima na kutoa maoni yako kwa njia ambayo inaeleweka na kwa njia ambayo inaonyesha heshima kwa kila mtu.

Kigeni ambacho nimewahi kujaribu kukila ni sushi. Sushi ni chakula ambacho kinatoka katika nchi ya Japani na kinatengenezwa kwa wali ambao unawekewa siki. Na pia kinaweza kuandaliwa kwa mboga, kinaweza kuliwa na ndaga, na pia kinaweza kuliwa na samaki mbichi. Na kinaliwa bila kupikwa kabisa na ukiitaji maelezo zaidi ya hiki chakula utapata huko ujapani ndicho chakula ambacho kinaliwa kabisa kwa sababu ni mchanganyiko wa mchele ambao umetiwa siki.

Inchi ambayo ningependa kutembelea sana ni inchi ya Afrika kusini inchi ya Afrika kusini ningependa kuitembelea kwa sababu ninapenda tamaduni za Afrika kusini kuanzia mavazi yao ya kitamaduni ambapo kabila mbalimbali za Afrika kusini wamezingatia utamaduni wao na pia manthari ya inchi ya Afrika kusini ukianza na ziwa ukianza na mito milima yana maandari mazuri sana ambayo yanapendeza na kama mtalii, itafurahia sana kusafiria kule. Pia Afrika kusini kuna hoteli za kifahari na hoteli ambazo zimejengwa za kupendeza ambapo wakati wako wa kuenda kupunga hewa ni hoteli ambazo zina hali ya juu, ni za hali ya kifahari na pia katika mantari ya huko pia ukiangalia kama maswala ya usafiri utapata kule vyombo vya usafiri ni vyombo vya kisasa ukiangalia gari za moshi, ukiangalia adidege, ukiangalia gari za kawaida za abiria ni za kisasa kwa sababu huko teknolojia bado ipo mbele kuliko hapa kwetu inchini ama inchi zingine na pia katika barabara zao za usafiri pia ni barabara nzuri kwa sababu zimejengwa vizuri kwa hali ya kisasa kwa hivo nchi ambayo ningependa kutembelea sana ni Afrika kusini.

Mandhari mazuri ambayo mimi nimeshaikuona ni mandhari ya mabwawa pwani haswa mandhari yale ya ufuoni mwa bahari yale ni mandhari ambayo huwa na upepo mwanana. Mantari ya mbao uwa na utulivu mandhari ambayo yanapendeza mandhari ambayo yana watu wengi, watu wa kila matabaka, kila rangi kila nchi huwa wamekusanyika pale kwa sababu ni mandhari yenye kuvutia mandhari ambayo pia yana uvuvi mwingi na vyakula vya mtoni ambavyo vya majini ambavyo vinapendeza kama vile samaki, papa, nyangumi, wanyama wengi tu kutoka hayo mandhari.

Mimi mara mingi wikendi mimi husafiri sana mimi napenda kusafiri wikendi nyingi mimi husafiri labda katika mbuga la wanyama ama nasafiri katika maeneo ambayo sijawai kusafiri tuseme nasafiri kwa maeneo ya mlima Kenya, kwa maeneo ya kutazama mito hivo wikendi jambo ama mara mingi mimi husafiri.

Zuri ama timu bora zaidi wa mpira ya mpira wa kirugbi wa kimerakani ni timu ya New England Patriots ambayo inashiriki katika American football. Ni timu ambayo ilianzishwa katika mwaka wa elfu moja mia tisa hamsini na tisa na inapatika na mji wa New England Marekani na imeshinda Super Bowl kwa mara sita sasa na ilipata umaarufu wakati ambapo ilikuwa chini wa kocha Bill Belichick na mchezaji Tom Bradley. Hivo timu ambayo ni bora katika mpira wakirugbi wa kimarekani ni timu ya New England Patriots.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa ni kwamba naamka asubuhi, kisha naenda pale uwanjani kuna uwanja karibu na mahali ambapo ninaishi. Nikifika uwanjani kwamba nakimbia, nazunguka uwanja kwa kukimbia kwa mwendo ambao sio wa kasi sana, kwa mara tuseme kama mara tatu ama mara nne kisha naanza kufanya mazoezi ya kawaida kama pale ya kujiinua miguu, mikono, misuli na hiyo ndiyo ratiba yangu ya mazoezi ya kila siku.

Naam, mimi ninapenda kucheza michezo ya video kwa sababu michezo ya video hufanya mtu kupitisha wakati ambapo hana jambo la kufanya. Mimi hucheza michezo ya video. Pia mchezo ya video huweza kutuliza akili kupunguza mawazo.

Kitu ambacho hunipa motisha kazini ni malipo kwa sababu mtu hufanya kazi ili kupata malipo. Na malipo ndiyo hunifanya niwe na motisha ya kuendelea na kufanya kazi kwa sababu utanaweza kujikimu mahitaji yako, ya familia yako ya watoto wangu pia. Hivyo kitu ambacho hunipa motisha kazini ni malipo.